Siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherehekea na marafiki na familia. Sherehe niliyoipenda zaidi ni sherehe ya kufikisha miaka kumi na nane kwa sababu sasa nilikuwa natoka kutoka kuwa mtoto mdogo, kukuwa mtu mkubwa mwenye majukumu yangu. Nina transition. Hasa wazazi wangu wakisherehekea na kuwa mimi nimekuwa mkubwa, sasa naweza kujifanya, naweza kupata hata kitambulisho, naweza kufanya vitu zaidi, kwa naeza enda shuleni, naeza enda shule kikuu, chuo kikuu. Ilikuwa ya kunifurahisha. Napenda nile pilau ya kuku. Na keki ya black forest. Ama ya blueberries. Naipenda ile naithamini zawadi. Ningependa kupokea kwa siku ya kuzaliwa ijayo. Yeyote ile tu sina specific zawadi ningetaka. Ningetaka tu ile yoyote tu yenye mtu ataeza kuninunulia nathamini kile ambacho mtu ananipea kwa sababu, kwa sababu amejitolea na imetoka kwa moyo.

Ushauri wa kumpa mtu anayeanza kazi ni awe tayari kujifunza, asiogope kuuliza maswali, awe na nidhamu, aheshimu wenzake, na afanye kazi kwa bidii hata kwenye majukumu madogo. Pia jifunze kusimamia muda wake, mapema na kuwa na mtazamo chanya kila siku na awe mmoja wa timu. Awe mmoja wa kujiunganisha na wenzake kufanya kazi, kutatua matatizo, kugawanya majukumu, waelewane na wasaidiane kujikuza kazini.

Ndio mimi nimefika miaka ya kupiga kura kwa hivyo nina ruhusa kujiandikisha na kupiga kura. Kwa hivyo napiga kura mimi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi bila, pasipo ni simu. Mimi kwangu simu ni kila kitu ni kazi, simu ni mawasiliano, simu ni kujiunganisha na jamii, simu ni ni yanayotokea kila siku. Kwa hivo simu siwezi kuishi bila, sababu lazima nijiunganishe na dunia kila siku.

Kupanga kazi yangu ya wiki, natambua vipaumbele vikuu, naandaa ratiba ya kila siku na kugawanya kazi kubwa na ndogo. Halafu nawacha muda wa kazi yoyote ya dharura itakayoweza kutokea ili nisikuwe na nimechanganyikiwa. Halafu najipa muda wa kutulia ili niweze kufanya kazi vilivyo.

Kompyuta yangu naitumia sana sana kufanyia kazi, kazi mingi ambazo zinatumia yae, natumia kompita yangu kufanyia kazi, kuandaa kazi, kuandika emails, kutengeneza orodha ya kazi, ndiyo natumia sana sana kufanyia kazi ambayo ni muhimu.

Wakati wa furaha, mimi napenda kuenda out, najinunulia zawadi, na nakula chakula mzuri, nashirikiana na marafiki, nanywa kinywaji kitamu, naenda tafuta matunda, natafuta vitu ambavyo vinanipa raha. Hivo ndo ambavyo mimi hujifurahisha.

Siwezi kukieleza kwa ujumla. Mimi tu napenda kusaidia nitakapoeza, kuchangia ambapo ninaweza, kusaidia watu ambao hawajiwezi pale ninapoeza. Ila siwezi kusema nikitendo gani cha wema ambacho nimekifanya kwa sababu hata kidini. Sikubaliki na mimi mwenyewe sina sihisi, sihisi sawa kukisema.

Wazo nzuri ninalo siku ya leo ni thamini watu ambayo unawapata kila mahali kwa sababu hujui utakapo wahitaji. Pia penda watu ila usifungulie kila mtu moyo wako wapende, wathamini lakini jipe wakati na ujilinde pia.

Nakipendelea kitanda kizuri. Kwa sababu napenda mimi ulaini, napenda nilale, nipumzike vizuri. Kitanda kigumu, kitanifinya mwili. Kwa sababu napenda kitanda laini, kitanda kizuri, nilale, nipumzike, na niamke vizuri.